Wakati wa mgogoro na chukua mtu yule ambaye tumekosana naye kisha tunasuluhisha kwa kusemezana pamoja na kutafuta njia mbadala ambayo itatusaidia ili kunyamazisha mgogoro ulioko kati yetu.